Njia ya mawasiriano ya haraka na yenye ufanisi.

Ya liyo andikwa au kusemwa.

Ushirikiano wa kijamii.

Mwezi wa kwanza katika kalenda.

Kitu kinatokea kwa kurudia mara nyingi au kwa wakati wakaribu.

Maziwa ya rioganda.

Usafiri wa burudani.

Uthabiti ha usahihi wajambo furani.

Kupumzika au kupunguza uchovu.

Matokeo mazuri bila kutegemea.

Kufanya kazi pamoja.

Zawadi au jambo nzuri.

Jambo linatokea malachache. Sio kila wakati au sio jambo la kudumu.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana na ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakwenda kuagiza vitu usivyovihitaji. Ghalama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia ni linganishe na bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nione maoni ya watu walio kwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara na nitajihathari.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahitaji limao, tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Nitakata vitunguu ndogo ndogo na pilipili pia. Samaki lazima huwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakura kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi. Nitaita watu wote tule pamoja.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

Wenzangu wa kazini ni watu wa aina mbalimbali. Kuna wale wanao ongea sana wengine wakimya. Mimi napenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja anayeniuliza maswali mengi sana. Wakati mwingine nachoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpya. Anajifunza tu. Lazima niwe na subira, kuna wengine tunafanya kazi vizuri pamoja. Ananifahamu bila kusema, hiyo ni ushirikiano mzuri. Tunakamilisha mradi kwa haraka. Ofisi kuna vikundi vya watu, lakini mimi siungi sana. Napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani, mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu, lakini kila mtu ni tofauti.

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu ninahitaji kukagua ripoti yangu nihakikishe takwimu zote ni za sahihi ee, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadhaa zina hitaji kuboreshwa. Nitaongeza ghafla kadhaa zinaelewa vizuri zaidi. Ni taandaa maswali yanayo weza kuulizwa na iwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida linafaa. Au ni navyo bidi ni vae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkuchano huu ni muimu kwa kazi yangu.

Ninahitaji kwenda sokoni leo. Je, ninaorotha yangu? Hebu niangarie. Hunga, sukari, mafuta ya kupika na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga, vitungu na nyanya. Behi za vitu zimepanda sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akiri. Je, nikanunue kwa wingi hau kwa kidogo kidogo. Kwa wingi ninafuu zaindi. Lakini pesa nichache. Nathani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarundi wiki ijayo kwa mengine. Nduka lile kubwa lina punguzo leo, nitakwenda huko.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

Kazini kuna msongamano sana leo, kila mtu ana tembea huku na huko, kuna tatizo la tarakimu katika mfumo wetu. Woche tunajaribu kuchachua, lakini atujaelewa chanzo. Meneja wangu ananiuliza kila ndakika chano, ninini kinaendelea, najibu kwa upole, si chui. Saindi ninaitaji munda wa kufikiria, lakini msisitizo wanaoni pa unazindi. Nitachukua pumziko kindogo. Nifike kisimani ninywe maji labda hakili itakuwa wazi baandaye. Niombe mwenzangu wanisaindie kuangaria. Kazi za watu wawiri ni haraka zaindi. Natumai kesho mambo ya takuwa bora. Leo ni siku ya changamoto tu.

Jirani yangu alinitembelea jana. Tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo. Nilimpa bila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita, mimi nilikopa sukari. Alinipa bila maswali. Tunangalia watoto wa kila mmoja wanapoondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri, labda nitampikia chakula kidogo, nipeleke kesho, yeye alinipikia wiki iliyopita. Nilipokuwa mgonjwa, lazima turudishane wema. Majirani wema ni baraka ya Mungu, lazima tuwaheshimu.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

Sijampigia amina simu kwa muda murefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalie hari yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi, tukunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndio maana napenda urafiki wetu. Marafiki wa kweli ni nandra sana. Lazima tuwa tunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya dhamani kubwa.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo, kuna wari na mahalage apa njikoni, hau nipike pilau, lakini inachukua mda mulefu, nathani nitafanya kitu laisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, na vyuma, viazi na karoti, nitaongeza piripiri kindogo, sipendi chakura kisicho na ratha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahia. Ninaitaji kuanza kukanda mapema kabla hawaja kutoka shure. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.